Kinywaji, ninachokipenda zaidi ni chai ya moto, yenye kidogo, cha asali, au limau. Hasa asubuhi au wakati ninapohitaji kupumzika. Inanifanya nijisikie tulivu, kunivusha moyo, na mara nyingine napenda kuichanganya na kikombe kidogo, cha keki, au mkate. Chai pia ni rahisi kunywa wakati wowote na inafanya muda wa kupumzika kuwa wa furaha zaidi.